Kupunguza matumizi ya plastiki, unaweza kutia sheria ambayo inaimiza watu kuwa watunze mazingira kwa kutotupa-tupa takataka za plastiki. Pia kuna kuelimisha watu chanzo au changamoto za plastiki kwa tika mazingira. Na pia unaeza elimisha watu kuhusu mtindo tofauti tofauti. Unaweza kutumika kutumika hambapo si kwa kutumia plastiki.

Mimi huwa napendelea mahali penye kelele, hasa kelele za manyimbo, nyimbo za burudani, lakini mara nyingine na weza kukubali mahali a mbapo pametulia. Iwapo ni na msongo wa mawazo kwenye akili yangu, na piaiwapo ni nataka kusoma, nitakubalia kukama mahali pametulia naam.

Hospitali ni mahali ambapo siendi kila mara. Hospitali mimi huwa naenda iwapi nina ugua. Iwapo ninaenda kuona mwenzangu kama ameugua. Au mara nyingine huwa naenda hospitali iwapo kuna mazoezi yako. Ya kusafisha kule mazingira ya hospitali na.

Kumbu kumbu ya ututoni ambayo mimi nakumbuka pale ambapo kwetu tulivamiwa na wizi wa wanyama kule kwetu kwa sababu kwetu ni kule kuna vita ya wizi wa wanyama na pia kuna wizi wa mashamba na kumbuka hiyo siku nyanya yangu aliweza kupigwe vibaya, tukafukuzwa, tukaenda kujificha msitu na hiyo ndio siku yangu ambayo na ikumbuka ni kumbukumbu ambayo sitawahi kusawa maishani mwangu.

Na huwa natumia simu kununua vitu dukani kwa sababu pesa zangu zote huwa nahakikisha nimeweka kwenye simu kwa sababu ya kuwa rahisi kushinda kubeba pesa mkononi kwa sababu sio salama kubeba pesa mkononi na pia simu ni rahisi kwa sababu ni salama sana na pia inasaidia na.